Mimi napenda juisi ya mapasheni, mapasheni yale ukipata juisi, juisi ya pasheni ukipata vizuri utapata tu umetulia tu na baridi venye huwa kuna baridi alafu unywe ile juice unapata kwamba inapoza koo vizuri joto vizuri juisi ya pesa ma passion.

Mara kama mbili hivi kwa wiki ndio unapata kama mara kama mbili kwa wiki hapo utapata ndio nafanya kazi vizuri, nasasisha hivyo vifaa vyangu mara kama mbili kwa wiki hivi, mara mbili hivyo vifaa vyangu vya kazi utapata kwamba navisasisha sawa sawa ni sambamba.

Ndiyo kufanya kazi nyumbani napenda sana haswa hizi kazi za nyumbani zangu ambazo zinanii zina nihusisha mimi yani kwa mfano kujipikia kujioshea vyombo kujifulia hizo kazi hauna budi ila kuzipenda so nazipenda sana kazi hizo kusufanya pia e kwa hivyo.